Ninatumia simu yangu kwa zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa inayosaidia kuwasilina na familia marafiki na kazini kupata habari kujifunza mambo mapya na pia kupanga kazi zangu za kila siku kama ratiba kumbu kumbu na kazi za mtandaoni Pia hua natumia kwa burudani kidogo kama kusikiliza mziki kutazama video fupifupi wakati wa kupumzika katika TikTok, Instagram na Facebook.

Napendelea kuongea kuliko kuandika kwa sababu hunifanya kunijieleze kwa urahisi kuonyesha hisia zangu vizuri na kuwasiliana haraka kuongea hunisaidia sana kujenga uelewano na uhusiano mzuri na watu na ninjia rahisi pia ya kuongea na watu.

Ndiyo, ninaipenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri na afya, hunipea proteini na nguvu na pia kinaweza kupikwa kwa njia mbali mbali jambo linalofanya kila mara niwe na furaha niki kila Pia hunisaidia katika wakati wangu wa kuloose weight na inafanya nisiongeze calories.

Napenda kufanya mambo rahisi na ya kufurahisha na familia yangu kama kukaa pamoja kuzungumza kupika kula pamoja na wakati mwingine kutembea na kutazama televisheni muda huu hunifanya nijisikie kwa furaha upendo na ukaribu zaidi na familia yangu Naipenda familia yangu na wakati ambao tunaungana na kufurahia.

Mfereji ninaofuata wa tv ni mchezo habari na vipindi vya burudani Napenda kuona habari za kila siku ili kujua kinachoendelea kufuatilia mechi za mpira na pia vipindi vinavyonifurahisha Baada ya kazi huwa ninaangalia tv hii hunifanya nipumzike na kufurahia muda wangu wa mapumziko Ninapenda sana kuona tv baada ya siku enye nimetokea kazini Ninapenda pia kujihusisha katika mipira na kuona pia na boyfriend wangu.

Ninashiriki kwa jamii yangu katika jamii yangu kwa kuwasaidia wengine pale inapawezekana kujishiriki shuguli za kijamii na pia kukana wazee na wamama na kujielimisha mambo ya kijamii Napenda sana kuungana na jami na pia hujitolea muda wangu kusaidia wale wanaohitaji kushirikiana na majamii na kushiriki mipango inayolenga ubora wa maisha ya jamii kwa kijumla.

Ninapendelea sana kutoa sadaka, na pia huwa ninatoa mchango mara kwa mara, ninapokuwa na, tunapokuwa kanisani ama kutengeneza niniishule, ninapenda pia kujihusisha katika mijengo ya michango, ninapenda pia kutoa sadaka kila jumapili, ninapoenda kanisani.

Wakati wa baridi ninajiweka joto kwa kuvaa nguo nzito koti glavu na kofia napenda kunywa vinywaji moto kama chai na kahawa kubaki ndani ikiwa inawezekana na kufanya shuguli za mwili kidogo ili kudumisha joto mwilini hi hunisaidia kuishi vizuri kuzuia baridi na kunikosesha nguvu Ninapenda sana kunywa chai wakati wa baridi.

Ninapenda kuwasiliana na watu ana kwa ana katika simu na pia kwa kutumia njia ya imeili kulingana na wakati na pia watu ninao komuniketia Ninapenda kuwasiliana na watu wakazini kwa imeili ninapenda pia kuwasiliana na watu wa marafiki zangu na familia kwa simu mawasiliano huenda vizuri na kutumia mitandao kama whatsapu na facebook instagram.

Naam ninapenda kwenda pwani, kujionea bahari, pia hunipatia wakati mwemwe ya ku kumeditate na pia kukaa kwa show ya bahari. Ninapenda pia kula coconut na ninapenda pia kupumzika na kujiburudisha wakati na siku zangu za kazi, zenye sina kazi.Ninapenda sana pwani na joto la pwani na pia kuchukua picha ninapozunguka katika osheni.

Naam nimewahi kusafiri kwa ndege ilikuwa safari ya kufurahisha na ya kusisimua hasa kuona manthari kutoka juu na kufika mahali kwa haraka safari hiyo ilinipa uzoefu mzuri hamu na usafiri zaidi hamu ya safari siku zijazo nilisafiri kuenda Tanzania kwatika safari yangu ya kwanza kwandege.

Napenda kuutumia muda na familia yangu kwa njia zinazo jenga mahusiano na furaha Tunapenda kula pamoja, kuzungumza, kucheka na kushiriki hadithi za kila siku Wakati mwngine tunafanya shughuli pamoja kama kutembea, kucheza michezo nyumbani au nje na kushiriki kwenye shughuli la watoto za watoto. Ninapenda familia yangu sana Huwa inatuleta pamoja tukiwa na hizo activities.

Baada ya siku ndefu napumzika kwa njia mbali mbali zinazoongezea faraja na kurudisha nguvu Mara nyingi napenda kuchukua pumziko kidogo au usingizi mfupi kisha Ninafanya kitu kinachonifurahisha kama kusoma kitabu, kuangalia filamu au kipindi cha televisheni au kusikiliza mziki wakati mwingine napenda pia kutembea au kufanya mazoezi madogo kwani kunisaidia kupumzika msongo wa mawazo na kuimarisha mwili vile vile napumzika kwa kuzungumza na familia au marafiki kushirikiana mawazo na kucheka pamoja jambo linaloongeza amani na furaha moyoni.

Wakati ninapohitaji usaidizi kazini na panga mwanzo kueleza tatizo kwa uwazi Kisha ninauliza mwongozo kutoka kwa mwalimu, meneja au mfanyikazi mwenye uzoefu Pia ninarudia rasilimali zilipo zilizopo kama vitabu vya mafunzo mwongozo wa kazi Hii inasaidia kupata suluhisho sahihi haraka kutafuta jinsi ya kushughulika mchangamoto zinazofanana siku zijazo.

Napenda kutazama video mtandaoni wakati mwingine hasaa zile za elimu, story fupifupi burudani au kujifunza lugha ya na ujuzi mpya zinakuwa njia nzuri ya kupumzika, kujifundisha na kupata maarifa mapya kwa urahisi. Ninapenda kutazama Facebook katika Facebook, TikTok na pia YouTube.